Mimi husherekea mafanikio ya timu kwa kuwapa pongezi na kushirikiana na wao ili kuleta amani umoja na undugu kwa timu.

Mimi humpenda paka sana kuliko wanyama wote wengine kwa sababu yeye ni mpole. Akiwa karibu na mimi mimi huskia nikiwa na amani na fulaha.

Naweza shiriki kwa mchezo wa kandanda. Naupenda mchezo huu kwa sababu huleta manufaa mengi kwa mwili kama vile inatupa afya nzuri.

Mimi hupenda kuvalia rinda. Kwa sababu nataka waliochini yangu ama wadogo wangu wawe pia wanavalia vizuri wanavaa vile inafaa. Na nguo zenye za heshima.

Mimi utumia wi-fi kwa sababu wi-fi inafanya kazi haraka kuliko data ya simu na pia haitumii mda mrefu kufanya utafiti wowote ule.

Naeza mpa mtu mwingine ushauli wa kwamba vile anaweza kuwa anafanya kazi kwa ulahisi bila kutegemea watu wengine na kujiinua kimaisha na pia biashara.

Mimi siishi mahali nilipozaliwa, niko mbali na nyumbani ili kutafuta riziki na upana wa maisha yangu ili kujikidhi na kila kitu nitakacho.

Mimi huwasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa kutumia njia ya mdomo au njia ya simu nikiwa mbali na wao ama kutumia talakilishi ilikuwafikishia ujumbe fulani.

Ili kuweka afya yangu mzuri, mimi hukunywa maji mingi, na kula matunda, na ninakula chakula kinachosaidia mwili, na ninafanya mazoezi kila siku.

Kukumbukubu ya kutisha, ni siku moja nilikuwa nimepatwa na wezi waliokuwa wananigongea nyumba, ambapo kwa hiyo nyumba nilikuwa peke yangu bila mtu yoyote.

Kazi ninayo chukia ya nyumbani ni kufuwa nguo zirizo wekwa kwa muda ili zifuliwe wakati mwingine ambapo huwa zinanuka uchafu zinanuka jasho harufu baya.

Nikipendacho ni chapati. Mara ya mwisho kupika chapati ilikuwa jana usiku. Chapati ni tamu sana. Nilifunzwa kupika chapati na mzazi. Napenda kukila chakula hicho.

Napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu nataka kuelimika, kujua mambo mingi, kujua maalifa, kujua taalifa yenye ilioko inje na dani ya dunia.

Tunda langu la kupendeza ni tikiti maji ambayo hutengeneza mwili na pia huongeza damu mwilini. Na pia hutibu magonjwa bali bali.

Ninadege wakufuga nyubani na ni kama vile kuku na bata. Kuku hutupa mayai yenye mimi huuza na ninapata pesa na pia bata hutupa nyama yenye tunatumia kama chakula.

Napenda mvua kwa sababu husaidia mimea kukua na pia hutumika na wanadamu kufua na kukunywa na pia hutumika kwa wanyama kukunywa.

Napeda juisi ya matuda ya nanasi abayo husaidia mwiri na inaeza tumiwa na kila mtu mkubwa au mtoto na ni tamu zaidi.

Dio, napenda sana kuendesha baiskeli kwa sababu inafanya nifanye mazoezi ya mikono, miguu na mwili yote yenye husaidia kwa mwili kwa kuwa na hali njema ya afya.

Ndoto yangu kubwa ni nifanye kazi nitie bidii, nichenge nyumba yangu na ni pia nisaidie wasiojiweza kama vile watoto wachanga wenye hawana wazazi na pia wazee wasiojiweza.

Aina ya keki ninayopenda ni keki ya limau inayopikwa na maji ya limau na ni tamu sana kuliko zingine zote zile na ninaipenda sana.